Ndiyo napenda kusafiri nikitumia gps. Kwa kuwa gps inakupa ramani inakupa mwelekeo. Kuna unangalia kule unapoelekea unaona nimefika mahali flani. Kwa kuwa gps ninaipenda sana gps ipo sawa.

Naipenda sana ya kuigiza. Sana ya kuigiza sana sana na sanaa ambayo inaongelelea maisha ya watu kwa ujumla. Sanaa hizi ni zile za kusisimua wakati inakufunza inakupa mafunzo kwa jamii. Ndio sanaa nayoipenda.

Ndiyo, napenda hadithi za hajabu mara kwa mara. Napenda kuhadithia sana. Kwa kuwa haditi hizi ni zile haditi ambazo. Zina kuchangamusha akili, zina kuchangamusha ubongo. Unaweza kukumbuka, unaweza kuvuta picha. Kuona jinsi gani hadithi hizi zinaelezea kama kweli ingekuwa ni kwa maisha ya kawaida. Hadithi hizi mi kusema ukweli hadithi hizi huwa zinanifuraisha zaidi kwa kuwa hadithi hizi za za ajabu napata ni zile haditi ambazo sa zingine zilikuwa zilitendeka hapo awali. Ama sa zingine hadithi hizi ni jambo zilio matukio yaliyotokea kabla yetu sisi. Na kusema ukweli hadithi hizi zinasisimua sana zinamsisimuko mkubwa. Hadithi hizi pia ningeelezea kwa upana na kwa marefu nikuwa hadithi hizi nizinapendwa zaidi na jamii hata vile jinsi zilivyo.

Bila shaka habari zangu mi nazipata kwenye televisheni, kwenye mitandao ya kijamii. Napata zingine habari kwenye radio, redioni. Napata habari kwa vyombo mbali mbali za kisasa.

Mimi na mahusiano bora, mahusiano ya lio sahihi, mawasiliano ya lio sambamba, mawasiliano ya lio sheke sheke, mawasiliano ya lio mru wa kabisa na wazazi wangu. Na mawasiliana nao kwa njia msalama zaidi, kwa njia wa muktada, kwa njia heshmi.

Mbila shaka mi napenda kula chini ya mti nje napenda kula chini ya mti kwa kuwa chini ya mti pale kuna hewa safi kuliko pale sebuleni chini ya muti kuna hewa safi mazingira yako salama mazingira yanavutia na upepo upepo.

Ndiyo ndiyo mimi napenda kucheza na watoto haswa nikiwa nyumbani napenda kucheza na watoto sana kwa kua watoto ni sehemu ya maisha yetu watoto watupa furaha unapocheza na watoto pia unapata kujifunza mbinu mingi njia mingi jinsi watoto wanavyoshuka wanavyocheza kula kuvaa.